Naam, naam, nishawai enda kwenye maonyesha sanaa katika chuo kikuu cha Jaramogi. Nilipokuwa katika mwaka wangu wa tatu na nne. Shule hiyo ilikuwa inaongoza katika tamasha hizo. Sana sana ilikuwa wakati wa tamasha za mziki, unapata maonyesha ya sanaa ya hapa na pale. Shughuli mingi zinafanyika sana sana sana za talanta. Kwa hivyo nimesha waienda katika nanisha waienda kuya tazama na nilifurahi sana.

Naam na napenda kula popcorn na pia naeza kutoka nyumbani nilikuja kugundua kwamba popcorn ni tamu sana na ni chakula ambayo unaeza kula wakati unatazama filamu ukiwa nyumbani sana sana ama unaeza kula tu kama hauna shughuli mingi za kufanya naam napenda kula popcorn.

Naam, natumia mfumo wa vidole sana sana katika rununu yangu kwa sababu hiyo ni njia rahisi sana na ni mimi pekeangu ndo naeza kufikia na kufungua simu yangu kwanza sana sana kama ni kidole changu. Sababu kama si mimi hakuna mtu mwingine, najua kwamba vidole vya watu ni tofauti. Na huwa ninajua kwamba hiyo ni njia poa sana ya kuhakikisha usalama wa simu yangu na habari zilizo kwenye simu yangu kwa hivyo mi huhakikisha kwamba natumia kidole changu kufungua na kufungua sehemu tofauti ya simu. Kwa hivyo mi hutumia mfumo wa vidole na mfumo huu umenisaidia kwa njia mingi kwa sababu nahakikisha simu yangu iko kwa usalama na hakuna yeyote ambaye si mwenye simu anaeza fikia simu yangu.

Si sana, si sana, sipendi sana kukimbia. Mimi michezo ambayo najihusisha nayo sana sana huwa ya boli kama kwa mfano voliboli. Kwa sababu katika mchezo wa voliboli unacheza ndani ya uwanja. Hauchezei sehemu kubwa sana ya uwanja. Ni sehemu ambayo imechorwa, unahakikisha kwamba unapocheza. Kila mtu ana sehemu yake ama boksi yake ambayo anafaa kuwa anazungukia. Kwa kukimbia mchezo wa kukimbia sana sana sana kukimbia ni wakati ambapo nafanya mazoezi ya hapa na pale lakini mchezo ambao mimi hupenda sana na njia moja ya kuchangamisha mwili mimi hupenda sana kufanya mchezo ya boli voli boli ama mchezo wa kupiga mpira sana sana soka hivi lakini mimi napenda sana voli boli kukimbia si rahisi sana si si jambo la kila siku labda wakati nataka kufanya mazoezi ama ku wakati nina haraka ya kuenda maha.

Juhudi nzuri ambayo nishawaipokea ni wakati nilikuwa msichana mdogo sana wa umri wa miaka nane nilipokuwa nasherehekea kuzaliwa kwangu, nilipewa baiskeli na mama yangu ni zawadi ambayo nilifurahia sana. Kwa sababu wakati huo nilikuwa natamani sana kuendesha baiskeli. Nilikuwa na wenzangu anafurahia sana kuendesha baiskeli. Kwa hivyo mimi nilikuwa natamani niwe na yangu kibinafsi, ili niweze kuwa najifurahisha pia na kuungana na wenzangu tukienda matembezi. Kwa hivyo mamangu aliona kwamba ninatamani sana na siku ya kusherehekea siku ya kuzaliwa kwangu, alihakikisha kwamba ameninunulia na niliipokea na kufurahi sana. Siku hiyo sitawahi isahau kwa sababu siku hiyo ilileta furaha sana katika moyo wangu na ni jambo ambalo nililipenda sana.

Mchezo ambao naucheza saa hii ni mchezo wa voliboli kwa hivyo mara nyingi mi hucheza na wenzangu katika timu na huwa tunafanya mazoezi pamoja kama timu ama tunafanya mchezo wetu kwa sababu mchezo huo huwezi cheza pekee yako uwanjani lazima muwe watu sita kwa hivyo huwa nacheza na wenzangu kwenye timu shuleni katika mchezo wa voliboli naam.

Mimi ninapenda sana kuandika, napenda sana mambo yanahusisha na kuandika, lakini kwa kwa njia nyingine pia mi napenda kuzungumza, sana sana kuzungumza katika hotuba, kufanya hotuba mbele ya darasa ama kufanya hotuba mbele ya wakubwa wangu. Sanasana mi hupenda kujiwasilisha kwa njia ya uandishi, napenda kuwasilisha hisia zangu, na ninavyohisi kwa njia ya kuandika kwa kitabu.